Napenda mafuta. Hata ikiwa nyama, nikienda kwa bujari, huwa naambia, nitafutia nyama ambayo iko na mafuta. Tunapenda mafuta kwa vitu. Hata nikipika, unakuta ile chakula naikipika naiweka mafuta itoshe. Mafuta mbayo mtu mwingine anaweza sema ni kubwa, lakini kwangu mimi, naona kama iko tu sawa. Tunapenda mafuta.

Naweza sema simu yangu natumia kwa mda mwingi kwa sababu simu ndio kila kitu simu ndio utasikia habari unawasiliana na marafiki, nyumbani, familia, vitu kama hizo. So sana sana niko kwa mitandaoni kwa masaa tu, tuseme kwanza tiktok sana sana ndio napenda zaidi.